Tabia geni ya watu inakuchukiza, mimi nachukia haswa tabia ya mtu asiyezingatia muda, tabia ya mtu mvivu, tabia ya mtu anapenda kupigia umbea, masengenyo, pia sipendi mtu mchafu, uchafu mimi na uchafu na kwa zana sana.

Unatumia vipi muda wako wa bure? Mara nyingi mimi hupendelea kutumia muda wa bure kwa kuangalia tamthilia, kwa kufanya kazi za shule, na pia kwa kuwafundisha ndugu zangu. Kuna muda naelewa masomo yao ni magumu sasa huwa nawaelewesha yale ambayo hawakuelewa darasani.

Nenafanya kitugia ni kulinda mazingira. Binapsi ni mechukua atuwa katha za kulinda mazingira ikiwa ni pamoja na kupunguza matumezi ya plastiki na hiyo inafanya kwa kuagiza biza zangu. Mtandao ni ambapo hawafungashi na plastiki nyingi.

Mafanikio gini nimeapata kazini Mafanikio ambayo nimeapata kazini ni kupandishwa cheo marambili kutoka daajia la kwanza kutoka daajia la pili na daajia la pili kutoka daajia la tati Pia nimefraia sana kupandishwa cheo.

Mchezaji gani wa mchezo unaopenda? Mimi ninapenda mpira wa kikapu. Hivyo mchezaji ninayopenda sana sana sana. Kwenye mpira wa kikapu, anaitwa Wembi. Napenda namna anavocheza. Napenda urefu wake. Napenda namna anavokaba, anavozuia. Ananifraisha.

Hali geni ya hewa ninayoipenda Mimi napenda hali ya mawingu kiasi jua sio kali joto sio kali baridi sio kali Yani joto shadidi, baridi shadidi joto kiasi na baridi kiasi ndo hali ya hewa nayopenda.

Ninapendelea suruwali au siketi. Mimi binafsi, napendelea suruwali. Kwa sababu mimi ni mwanaume wakike, ndo wanava sketi. Alafu wakike anaezakafa suruwali ya sketi. Hilo kishako wakiume, ni suruwali, tuwa mna cha kuchagua, yeti suruwali ya usiketi. Hapana.

Je unapenda hadithi za ajabu hapana Kwangu mimi sipendelei hadithi za ajabu Naona kama vile Hazi nifany mimi kujifunza kitu chochote Mimi napenda hadithi zenye walisia ambazo ninaweza nikajifunza na zenye uhalisia yani nikioji namna gani nimetumika naelewa.

Nikuambie kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Kumbu kumbu nilipokuwa mtoto mara nyingi nilikuwa napenda kutembea. Labda ni michezo, safari au sherehe ni safari. Na sherehe pia, sherehe si kuna ulaji. Je, unakumbuka ni nani ulikuwa pamoja na yeye? Mama yangu. Kumbu kumbu inafanya hii kuwa maalum ni misosi mingi. Najisikia vizuri nikumbu.

Je, unapenda kuoga maji ya moto? Naam, ndio, binafsi ni lazima nioge maji ya moto kila siku. Nimefikia hatua ambayo siwezi kabisa kabisa kuogea maji ya baridi. Ninajisikia vibaya nikioga maji ya baridi. Kwa hio napendelea sana maji ya moto?

Jee, ninapenda paka au mbwa binafsi, ninapenda zaidi mbwa wa kuliko paka Mbwa niwapole, wastarabu, na pia ukiwelekeza wanaelewa haraka kuliko paka Naona kama ni vigumu kumuwelekeza paka akakuelewa, lakini ni raisi kumuwelekeza mbwa akatii na akazingatia Haka tijina haka zingatia.

Jee, nimewayi kusafiri kwa ndege. Ndiyo, nimewayi kusafiri kwa ndege. Mara katha. Mara ya mwisho kusafiri kwa ndege ilikuwa ni natoka Tanzania na kuja India masomoni. Hivyo, siyo mara ya kwanza kusafiri kwa ndege.

Kula wapi nje ya nyumbani Mimi sipendelei sana kula nje ya nyumbani Mara nyingi kupika chakula changu mwenyewe na ni kitu ambacho nakienjoy sana kupika chakula na pika chakula Chakula ambacho na kihitaji.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Mara nyingi mimi hukaa hadi mida ya saa tano usiku. Saa tano usiku ndio hupendalia kwa ndakulala. Wakati huu nakuwa najisomea, naangalia tamthilia, na vitu vingine vio vingitu kama hivyo.

Ninafanya nini wakati umeme unapokatika? Swali zuri. Mara nyingi huwa. Ninapenda kucheza michezo kwenye simu yangu. Kama baiskeli, au gari, au mpira wa miguu. Wakati huwa nasubiri umeme. Na mara nyingi umeme huwa hukatika kwa dakika tano tu.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidoe? Ndio, ninautumia wa mfumo wa usalama wa vidore. Kwa sababu ni kitu ambacho kinalinda faraga zangu, kwa hiyo, kama si vidore vyangu, mtu mwingine hawezi kupata kufungua hivo vitu, ni kitu ambacho nakipenda.

Je, unasoma magazeti, ndiyo, nasoma magazeti. Nasoma magazeti lakini, sio ya kuenda kununua yale ya kwenye karatasi. Mara nyingi hufungua magazeti yale ya mtandaoni ya wanao posti kwenye application zao.

Tukiongea ni muhimu katika maisha yako Tukio muhimu sana katika maisha yangu Nakumbuka nilipo hitimisha elimu yangu ya sekondari elimu yangu ya juu sekondari yani advanced Ilikuwa ni ngumu sana kwa hiyo Nilivo maliza nakumbuka sana hadi waleo.

Ninafanya nini kwanza, ninapoanza kazi? Mara nyingi, husali, huanza kazi zangu kwa sala, na mtanguliza mungu. Ni mtu ambaye naamini sana katika maombi. Hivyo, kabla ya kazi yoyote ile, lazima nianze kwa maombi. Na namshauri kila mtu afanye hivyo.

Ninapendelea mwanga mkali ya wa kati. Mimi napendelea mwanga wa kati tu. Sipendelei sana mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali unaumiza macho. Yea kwa hiyo kwa kuzingatia usalama wa macho yangu. Ninapendelea tu mwanga wa kati kwa sasa hivi.

Jee, ninapenda kufanya kazi peke yangu au na wengine. Kwa sasa hivi, ninapendelea sana kufanya kazi peke yangu kuliko kufanya kazi na watu wengine. Ninapendelea sana kufanya kazi peke yangu. Inanifanya nakuwa najisikia tu vizuri na nakua huru zaidi.

Kipindi gani cha televisioni ni na chokipenda Mimi mara nyingi hupendelea tu kuangalia taarifa ya habari taarifa ya habari ndicho kitu ambacho ni napendelea sana kuangalia Haswa taarifa ya za kiswahili zinazohusu nchi yangu.

Ninapenda nini kuhusu shirika lango? Kitu ambacha ninakipenda kuhusu shirika lango ni shirika ambalo linajiali sana maswa ya wafanya kazi. Unajua ukifanya kazi vizuri ni lazima uwe kwenye mazingira ambayo unathabiniwa. Hivyo ninapokua na shirika lango.

Ninapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Mara nyingi hupenda kutulia ndani, nikijikinga, na jua, na pia hupenda kufukuwasha kiyoyozi na kunywa majimengi, na pia naoga mara kwa mara kwa ajili ya kupunguza madhara ya joto.

Je, unapenda muziki wa jadi? Ndiyo ninaupenda muziki wa jadi ni kama alama ya kulinda utamaduni Lakini sasa sio jadi zote kuna baadhi ya miziki ya jadi nakuwa sielewi. Kwa kuelewa kama kuelewa ni ngumu Lakini kwa nadharia ya jumla ninapenda kwa sababu ninatunza tamaduni zetu.

Je, unapenda kwendesha baiskeli? Ndiyo ninapenda sana kwendesha baiskeli haswa nyakati za jioni Lakini kwa sasa hivi, nina muda mrefu kidogo sija endesha baiskeli Lakini ninapendelea sana kwendesha baiskeli natamani niendeshe baiskeli hivi karibuni.

Unapenda kutembea, mara nyingi upenda kutembea sehemu za biashara, maduka makubwa na stoo za jumla. Napenda kushangaa vile vitu, bei namna wanavofanya kazi uendesha. Ju ni kitu napenda.

Wakati gani wa siku ninafanya kazi vizuri zaidi. Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa usiku. Ndio wakati ambao ninafanya kazi vizuri zaidi, wakati wa usiku. Kwa sababu gani usiku, hakuna kelele za nje. Usiku pametulia sana.

Na nafanya marafiki wapya vipi Mara nyingi mimi hufanya marafiki wapya, Naongea, nikikuona, nikakupenda, nikatamani wewe uwe rafiki yangu Tunazungumza, sio muoga kwa kweli kuongea.

Ni natumia wifi au data ya simu natumia vyote ni napokuwepo barabarani nje ya nyumba yangu ni natumia data ya simu ni napokuwepo nyumbani kwangu kama hivi ninavorekodi hii sauti ni natumia wifi.

Ninashughulikia wateja vipi Kwanza mimi sifanyi biashara mii bado ni mwanafunzi tu Lakini pia ninauwelewa na namna ya kushughulikia wateja Nadhani mteje ilikusudi hahisi kwa mba amehudumia ni kikubwa ni kumwelewa mteje ni kimwelewa mteja ni na mhudumia kadiri ya matakwa yake.